Ndiyo napenda kwenda pwani kwa maana napenda kuogelea na kule pwani kuna bahari kubwa. Pia pwani kuna watu wengi ambapo mtu anapata nafasi ya kuweza kuwasiliana na kupatana na watu wapya ambao hawajui na kutengeneza urafiki na watu kadhaa, watu mbalimbali. Pia pwani ina raha kweli na wakenya wengi wanapenda kwenda pwani mimi nikiwa mmoja wao.

Natayarisha maelezo na vipengele nitakavyo zungumzia kwenye mkutano huo. Pia ninajifahamisha kuhusu watu ambao watakua kwenye mkutano huo ili kuweza kujua nitakavyo ongea na kila mmoja wao na kujiandaa kiakili kila siku asubuhi.

Napenda sana wakati ambapo ninawahudumia wateja kwa maana huniletea furaha ninapoona wateja wakitabasamu na wanapopata wanachohitaji pia ninapenda wakati wa kusafisha kwa maana napenda kukaa mahali pasafi na pia wateja wangu wanafaa kupata mali ambapo ni pasafi ili kupata wanachotafuta katika duka letu.

Na kuchaji kifaa changu nachaji labda tuseme kwa mara nne kwa siku ila sipendi kukichaji sana kwa maana kinaweza kuharibika kwa hivyo najaribu kueka chini nisitumie sana na kuchaji marane ama maratatu kwa siku.

Simu yangu naitumia kwa masomo zaidi. Wakati ambapo ninafanya kazi ya ziada ya shuleni, nikitafuta kuelewa zaidi na kwenda kutafuta pia kupiga simu na tumia pia kuwasiliana na marafiki zangu na kuwaeleza kuhusu masomo ambayo ninafanya.

Jameni sipendi hesabu mimi. La, la, la, la, la, la. Sipendi hesabu. Ila nikiwa kule shuleni, nilikuwa napenda hesabu nikiwa mtoto, nilipoendelea kukua na kuwa mtu mkubwa hesabu ikawa ikinilemea. Kwa hivo, sipendi hesabu hata kidogo.

Kwa kuelewa kwangu na masoma yangu, naelewa kwamba wana sayansi, wanatueleza tusikule chakula kingi wakati wa jioni. Kwa hivyo mimi, sipendi kula sana wakati wa jioni na kunywa tu chai na kama keki moja hivi ila ikiwa lazima nile chakula, nakula tu, spaghetti na nyama.

Ninaipenda keki ya Black Forest kwa maana ni keki ambayo inajulikana sana mahali ambapo naishi, pia ni keki ambayo inakuliwa na matajiri kwa maana haina sukari mingi, haiwezi kuletea ugonjwa wa kisukari. Naipenda pia Black Forest kwa maana ni keki ambayo ninayo nunuliwa kila siku ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Kwa jamii yangu, mimi napenda kutembea nikitafuta watoto wadogo, niwakusanya mahala pamoja, tukijifunza, mambo ya kijinsia kuhusu usafi, na kuishi pamoja kwa amani, na furaha, na upendo. Hivyo ndivyo ninavyoshiriki kwa jamii yangu.

La, kusema kweli sipendi chakula cha haraka kwa maana. Vyakula kama vile kuku wa kukaanga na viazi vya kukaanga, pizza, sausage na vinywaji vya sukari. Huleta mafuta mingi kwa mwili na kalori nyingi na madhara yake ni kama vile shinikizo la damu na magonjwa ya moyo na kunenepa kwa sana. Kwa vile mimi sipendi kunenepa, kwa hivyo situmiangi vitu chakula ya cha haraka. Na pia sitaki kupata kisukari na matatizo mengi mengi kwenye mwili.

Ningependa kutembea Istanbul ambapo kuna ngome ya rumeli ambayo ilitumika kama kusaidia katika ushindi wa Constantinople na ilifanyika kuwa isharaku ya utawala wa Ottoman na ustadi wa usanifu. Ila leo hii jumba hilo linatumika katika kumbu kumbu ambapo wageni wengi huenda kuchunguza historia yake na pia jumba lile limeweza kuhifadhiwa vizuri na linamundo wa kupendeza.

Kwa kawaida mimi napenda wakati ambapo kuna mvua ila leo kuna jua kiasi na mawingu mingi pia na kuna pia ukungu kule nje na wakati hewa iko hali hii napenda kufua na kukaa kwa nyumba na tunavaa nguo ambazo si mzito mzito kwa maana hakuna baridi kabisa.

Ninaipenda timu ya Manchester United, ninakumbuka tangu nilipokuwa shule ya chuo kikuu nimekuwa nikiipenda timu hii. Na pia wakati wa Rooney, alikuwa mchezaji hodari sana, nilikuwa nikimpenda, ila wakati wake wa kuwacha kucheza ulifika na akaweza kuwacha. Ila bado wanaposhinda tunasherehekea pamoja nao na kufurahia sana wanaposhinda.

Napendelea baridi kwa joto kwa maana joto wakati kuna joto mtu hana furaha hauna kutulia kwenye nyumba vizuri inabidi umetoka nje na wakati kuna baridi mtu anaweza kukaa kwenye nyumba lake na haina haja ya kutoka nje.

Ndiyo kucheza ngoma kunaleta furaha kwenye jamii, kunaleta watu pamoja, na kunaleta uhusiano mzuri. Ndiyo napenda kucheza ngoma. Ninacheza ngoma na marafiki zangu, tukitoka tukienda kusherehekea. Tunacheza ngoma wakati wa furaha na wakati tumepatana kila wakati tunacheza ngoma.

Natoa zote. Wakati wa michango inaezakuwa tunasaidia sana sana Kenya, hapa Kenya, tunapofanya michango ni kusaidia watu wa jamii yetu. Labda watu wanapotaka kuenda shule, pia tunatoa michango, na pia sadaka kwani hili ni jambo linalomfurahisha Mungu.

Ili kujikinga na jua ninavaa kofia yenye ukingo mpana ili kulinda kichwa, uso na shingo yangu. Navaa miwani pia ya jua inayozuia miale ya UV ili kulinda macho yangu. Na pia natembea na mwavuli ili kujikinga na jua. Na pia natumia mafuta ya kujikinga na jua na kutembea na muavuli kila wakati.

Kama mwana biashara naelewa ya kwamba ni vizuri kukuwa na malengo ili kuweza kufanikisha biashara yangu. Kwanza kabisa malengo ambayo ninayo ni kuongeza faida na mauzo katika biashara yangu. Kuvutia na kudumisha wateja wangu na pia kueza kujenga jina na uwaminifu katika biashara yangu. Na pia kujua mitindo ya soko.

Kwanza kabisa ili kuweza kuimarisha ushirikiano katika timu na katika uhusiano wowote ule, jambl la maana ni mawasiliano mazuri, kati ya watu ambao wanahusiana na katika timu wanatimu wanafaa kuwa na mawasiliano mazuri. Pia kuwe na kugawana majukumu kwa haki na pia kujenga heshima na kuaminiana katika ya wenye timu.

Nguo nafua mara mbili kwa wiki kwa maana hatuchoki sana kwa hivyo nguo ambazo ninatumia kuenda kazini ama kuenda shuleni mara kwa mara naweza kuzifua mara mbili kwa wiki na pia ili kuweza kuhifadhi maji na muda.

Filamu za vichekesho, hii ni filamu ambayo naipenda sana kwa maana, inafurahisha, inasaidia kuondoa msongo wa mawazo, na pia kuleta furaha kwa haraka kila wakati. Na mambo ambayo yanatufanya tucheke na kusikia vizuri na kuungamana na familia.

Mimi si mtu ambaye ni mtu wa kupenda asubuhi la. Lazima tuamke na twende kazini. Kila ninapo amka asubuhi kitu nachofanya cha kwanza ni kuenda kwenye bafu na kuoga. Na baada ya kuoga tunaenda kupata kiamsha kinywa na pia napenda kuamka asubuhi masaa ya saa tatu hivi na kujitayarisha na kwenda kazini.

Mimi nazipenda mboga za kienyeji kwa maana, husaidia kuimarisha afya ya mwili wangu na pia kunisaidia kunikinga thidi ya magonjwa mbali mbali. Chakula mboga za kienyeji, zinaweza liwa na chakula mbali mbali kama, ugali, wali, chapati na pia huliwa kama salad, ama mboga za kupika kwa mchuzi.

Tabia ambayo inaweza kunichukiza kwa watu ni ambapo watu wanasambaza uvumi ama kuchongana na habari za wengine na kuongea maneno yasiyo na msingi. Na pia pale ambapo watu wanaleta vurugu katika jamii na kuleta vita kati ya watu wanaopendana.

Ndiyo nala kwa mana kusoma maoni mtandaoni sa zingine inaweza kuchangia mtu kuwa na huzuni na kuwa na muskumo wa mawazo kwa maana watu wana maoni mbali mbali na pia ili kuweza kujiimarisha kama mtu saa zingine nafuatilia na kusoma ili kuona njia za kujirekebisha.

Mwezi ninao penda ni mwezi wa kwanza, ambao ni wa Januari. Na upenda mwezi huu kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa na pia ni mwezi wa mwanzo mpya kwa maisha yangu. Pale ambapo tunasherekea mwaka mpya na pia ni mwezi wa furaha.

Nikitazama kutoka kwenye dirisha langu naona magari watu taa vitu virembo vitu vya maajabu ajabu na mijengo pia na barabara wakati wa usiku, iyo taa inavyo taa za barabara ni zinazo waka, ndio napenda kutazama. Na kila msimu unapo badilika wakati wa mvua, kuna kuwa kumetulia, hakuna kilele mingi. Na hisi raha nina potazama inje ya dirisha yangu na hisi kwamba akili imetulia.

Ndiyo napenda kukunywa maziwa kwa wakati mwingi watu wanafikiria kwamba mimi ama wananiita paka kadogo kumanisha kwamba mimi ni mtu anayependa kunywa maziwa sana sanasana na ugali ama chakula cha kikenya.

Mara nyingi nazitumia programu kama vile tiktok kuweza kujua jinsi ya ku densi mpya ambazo zimetokea pia naitumia youtube kwa masomo yangu na kuweza kujifunza vitu mpya na pia naitumia google kuweza kujua ama kuuliza maswali ambayo yamenishinda.

Na sipindi kukipiga chombo cha muziki kwa maana mikono inaumia. Saa zingine kupata uvimbe kutokana na kupiga chombo kile kwa hivyo. Ni vyema tu kutumia teknolojia kwa maana. Inasaidia siku hizi ili watu wasiweze kupiga vyombo hivyo.

Chumba changu cha kulala kina rangi nyeupe na ni kubwa sana. Nina mahali pa kuwekea nguo zangu na mahali pa kuweka viatu pia. Napenda chumba changu cha kulala kwa maana ni rembo sana. Na ninapoangalia kutoka kwenye dirisha naweza kuona taa za nje na miti na pia magari. Na kutoka chumba changu cha kulala kitu ambacho nakipenda zaidi ni kitanda changu.

Nausherehekea mwaka mpya kwa kukaa na familia yangu, kushukuru kwa mambo yote niliopitia mwaka uliopita na kujiekea malengo mapya. Mara nyingi nakula pamoja na familia yangu, kutazama filamu na kubadilisha maneno ya heri ya mwaka mpya na watu.

Ninampenda sana Lionel Messi kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee na unyenyekevu wake wa ndani na nje ya uwanja. Na vutiwa na jinsi ya navyocheza kwa akili, kasi na ustadi mkubwa wa kumiliki mpira. Pia amekuwa mfano wa bidii na uvumilivu kwani amefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe. Ameleta furaha kwa mashabiki wengi dunia.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha huku nikiwa na mchango chanya kwa jamii natamani kufikia malengo yangu ya kielimu na kikazi kujitegemea na kusaidia wengine kufikia ndoto zao pia ningependa kuwacha alama nzuri kwa kufanya jambo lilita kando kumbukwa na kuleta mabadiliko mazuri kwenye kwa watu wengi.